Naam, kutokana na swali hili, unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Naam, unapata ya kuwa wakati mwingi kabla hujalala lazima kuna shughuli ambayo unafanya majioni kabla ya kulala zaidi. Hivyo basi unapata ya kuwa kabla hujalala, kuna jambo ambalo unapenda zaidi kufanya, sana sana unapata ya kuwa, unaingia mtandaoni, unaona yale ambayo watu wametuwekea kwenye mtandao, ambao sana sana unapata ya kuwa, unapokuwa mtandaoni mambo mengi yanatendeka sana. Hivyo unapata kuwa kabla huja lala lazima kukuwe na shughuli fulani ambao unaufanya ambao pia ni shughuli ambao unaupenda ni shughuli ambao umezoea zaidi kuzifanya. Hivyo unapata kuwa sana sana, kabla huja lala, lazima kuna shughuli ambao, lazima utashugulikia ili unapolala, unalala vyema, unahakikisha kuwa umeridhika na kila jambo ambalo umefanya ili utakapo lala, unalala vizuri. Hivyo basi unapata ya kuwa, mimi wakati mwingi kabla sijalala na nahakikisha ya kuwa, nimengia kwenye kwenye rununu yangu, nikaona yale mambo ambayo yanaendelea zaidi, ambayo ni mazuri, unapata ya kuwa sana sana, unapata kuna ripoti za futiboli ama mpira, unapata ya kuwa unapo shughulikia jambo fulani unapata pia ya kuwa mambo yanasonga vizuri. Jinsi dunia inaendelea. Unapata ya kuwa pia unaona reporti kutoka marafiki zako kutoka ndugu zako. Hivyo basi kabla hujalala lazima kukua na shughuli fulani. Unafanya. Mimi sana sana kabla sijalala shughuli ya kwanza ambayo mimi hufanya. Ni mimi huongea na marafiki zangu. Hivyo unapata kuwa mimi huwapigia simu kuwajulia hali kuwa uliza jambo fulani kama niko na swali la kuuliza. Unapata ya kuwa tunaongea kuhusu jambo fulani. Sana sana unapata kuwa kuna tukio ambalo ya natokea mahali. Unapata ya kuwa wakati huo ni wakati ambao tunahakikisha kuwa tunajuliana hali. Tunajuliana. Tunahakikisha. Tunaelewa ya kuwa mambo inaendeleaje kila wakati. Hivi unapata ya kuwa kama tuna ripoti fulani. Lazima tuhakikishe kuwa tumepata ripoti hizo. Labda kupitia kwa ndugu zetu. Kupitia kwa marafiki zetu pia. Ama wakati mwingine. Kupitia utafiti kutoka upande wa rununu zetu. Kutoka mtandaoni. Naam. Sana sana mimi huongea na marafiki zangu, ama pia mimi sana sana hufanya utafiti zangu kabla sijalala. Kama wakati huu, mimi sijalala lakini niko najaribu kufanya kazi yangu ambayo itanipa kipato fulani wakati fulani. Hivyo basi, ukifanya shughuli zako, unapata ya kuwa mambo yako inasonga vizuri, mambo yako inasonga kwa njia unaofa na mambo mingi inaendelea kwa njia dhabiti njia mzuri. Hivyo basi, kabla hujalala, hakikishi umefanya jambo fulani utakayo kusaidia, ili utakapo lala, unalala vizuri, na pia panga ratiba ya siku ifuatayo. Naam.

Naam, kutokana naswali hili, unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi. Naam, mazoezi ni tukio ambalo unafanya kila wakati unapojua ama usipojua mazoezi pia inafanyika kwa njia mingi. Zoezi mara ya kwanza inafanyika, zoezi la mwili inafanyika kwa kukimbia. Ya pili unapata kuwa zoezi ya mwili inafanyika kwa kutembea kila mara ya tatu zoezi ya mwili inafanyika sana sana. Unapokuwa unatulia nyumbani unapata ya kuwa ukinyorosha mwili wako pia hiyo ni zoezi ya nne unapata yakuwa unapofanya kazi unapata pia hio ni njia ya kufanya mazoezi hivyo basi wakati mwingi mimi hufanya mazoezi yangu. Kila mara kwa namna nyingi ya kwanza unapata kuna wakati ambapo mimi hupenda kukimbia sana. Sana sana unapata yakuwa mazoezi yangu mimi hufanya sana sana nikiwa uwanjani mimi sana pia mimi hucheza futiboli ambayo ni mchezo wa mpira wa chini, mimi pia hucheza voliboli, ambayo ni mchezo wa mpira ya juu. Hivo unapata yakuwa wakati mimi hucheza hizi michezo, huo ni wakati ambao sana sana mimi hufanya mazoezi yangu. Mimi hiyo wakati ni wakati ambao naendelea na mazoezi yangu. Unapata yakuwa, ninapofanya mazoezi hizo unapata yakuwa shughuli zangu, mimi huzifanya kila mara na kuhakikisha kuwa shughuli zangu, inafanyika kwa njia, inayofaa naam, mazoezi pia hufanyika wakati mwingi. Tunapofanya shughuli za nyumbani, kama kuenda shambani. Kama kuenda, unapotuma madukani. Unapata yakuwa shughuli zako zinafanyika kwa njia nyingi naam shughuli mingi inafanyika sana sana. Wakati ambapo unafanya shughuli za kazi zako za nyumbani naam hio ndio wakati ambapo shughuli zako zinafanyika hivyo basi unapata yakuwa unapofanya kazi kwa wingi nyumbani kwenu. Unapata yakuwa mazoezi yako inafanyika kwa njia mingi sana. Hivyo basi, shughuli nyingi hufanyika wakati mwingi. Unapoendelea na makazi zako za nyumbani ama unapo kimbia, unapo cheza mpira uwanjani. Unapo fanya mambo na densi. Unapata kuwa, unapo jinyorosha nyumbani na mazoezi mimi hufanya kwa mara nyingi kila wakati. Hivyo basi sana sana sio hizi zangu inatokea wakati ambapo ninatembea. Unapata ya kuwa mimi hupenda kutembea masafa marefu, masafa mafupi hivyo basi zoezi yangu hufanyika kila wakati. Naam, mazoezi ni kitu mzuri kufanya kila wakati na tuhakikishe kuwa tunafanya mazoezi yetu kila mara. Hivyo basi, tuhakikishe kuwa, kila shughuli ambayo tunafanya, tuna hakikisha kuwa ni shughuli ambayo inatupa mazoezi kila wakati. Asante, naam.

Naam, kutokana na swali hili, unapenda kununua nini zaidi? Haa, naam, unapata ya kuwa katika kila wakati tunapo endelea kuishi hapa duniani. Unapata ya kuwa, mambo ambayo tunajitakia maishani sana sana, ni mambo ambayo pia sisi wenyewe hatuwezi kujitengenezea. Unapata ya kuwa, hatuwezi kujitengenezea nguo, hatuwezi kujitengenezea kaimati, hatuwezi kujitengenezea viatu, hatuwezi kujitengenezea magari sana sana. Hivyo unapata ya kuwa kuna watu ambao hufanya kazi hizi ambazo sisi wenyewe hatuwezi kuzifanya. Kila wakati kwa kuwa kwa namna moja ama nyingine, hatuna kila kitu ambacho tunafaa kutumia kufanya hii shughuli yote. Hivyo basi unapata ya kuwa kila jambo mbalo tunajitakia sana sana unapata ya kuwa ni sisi wenyewe ndiyo tunafaa tutafute pesa ambayo tutatumia kufanya shuguli hizi zote. Kununua kila kitu ambacho tunahitaji. Hizi unapata ya kuwa kila wakati lazima tujipange kwa kila jambo, kila namna na jinsi ambavyo tutapata kila ambacho tunajitakia. Mimi binafsi mimi hupenda kujinunulia kununua nguo na viatu. Unapata ya kuwa unapokuwa na nguo inayopendeza kila wakati unapata ya kuwa utangara vizuri, unapata yakuwa utaweza kutimiza kile ambacho roho inapenda kupendeza mbele ya watu ama kujipendeza mwenyewe, kujipendekeza mwenyewe. Hivyo unapata ya kuwa unapokuwa na nguo nzuri, viatu nzuri, haya yote unapata ya kuwa ni yale ambayo ni ya kisasa sana sana. Huwezi niambia unanunua vitu ambavyo ni vya kitambo. Ama vitu ambavyo havipendezi kwa kuwa kila wakati unapata ya kuwa ukinunua kitu ambacho kina kupendeza zaidi pia unapata ya kuwa unafurahi zaidi. Hivyo basi unapata ya kuwa kila wakati kwa kila kitu ambacho tunanunua, tunahakikisha kuwa, tunanunua kila kitu ambacho kinatupendeza sana. Hivyo basi unapata ya kuwa, kukua na kila kitu ambacho kinakupendeza zaidi, nifuraha kila namna na kila wakati. Hivyo basi unahakikisha kuwa unanunua kile kitu ambacho unapenda. Unahakikisha kuwa uko na kila kitu ambacho kinakufurahisha rohoni. Hivyo mimi binafsi mi hupenda kununua nguo ili niweze ningare, niweze nipendeze, niweze hata niweze kufurahia kila kitu ambacho mimi mwenyewe niko nacho. Hivyo basi naam mimi napenda nguo, napenda viatu, napenda kununua vitu vya elektroniki ambavyo ni kama simu, ni kama kompyuta, ni kama kipaza sauti, radio, televisheni, haya yote ni vitu ambavyo mimi hupenda kununua zaidi. Ila tu mimi hupenda kununua nguo na viatu sana sana. Haya ndiyo vitu ambavyo mimi hunipendeza, mimi hunifurahisha, mimi hunifanya nigihisi vizuri, nigihisi vyema na nihisi kuwa na naendelea kukaa vizuri kila wakati. Hivyo basi haya yote ni vitu ambavyo mimi hunipendeza sana. Naam.

Naam, kutokana na swali hili unapokea aje maoni kutoka kwa wengine? Naam. Unapata kuwa maoni hukuja kwa njia nyingi sana ambayo mara ya kwanza unapata kuwa maoni hukuja wakati ambapo kuna jambo fulani munafaa kutimiza ama kulifanya wakati mwingine, unapata kuwa maoni pia hukuja wakati ambapo kuna shughuli ambayo munafaa kuifanya ambayo inahitaji maongezi kadhaa ya watu kadhaa kutoka kundi fulani ama wakati fulani. Hivyo basi unapata kuwa maoni ni kitu njema kabla ya kufanya jambo fulani kwa ukamilifu. Hivo unapata kuwa unapopata maoni mzuri, jambo fulani itatendeka vizuri. Naam, namna gani ambapo mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine? Naam, maoni huwa ni jambo zuri sana wakati ambapo munajadili kuhusu jambo fulani. Hivyo unapata kuwa unaposkiza maoni kutoka kwa wengine, inafaa uskize kwa njia ya makini, inafaa uskize kwa njia ya utulivu, inafaa uskize kwa njia ambayo haiwezi kumudhi mtu anayetoa hio maoni, haiwezi kumfanya ahisi kama ametharauliwa ama kama amefanyiwa jambo fulani baya. Hivyo unapata kuwa maoni unafaa kuisikiza kwa ukamilivu, kwa kutulia, kwa kwa kisa kuwa hauta fanya mtu mwingine ahisi ni kama umefanya jambo fulani kusudia ama kwa ubaya. Hivyo basi, unaposikiza maoni ya watu wengine unapata kuwa, hakikisha kuwa unasikiza kwa utulivu, skiza kwa umakini, pia hakikisha kuwa una andika maoni ya kila mtu ambaye anatoa maoni kuhusu lengo flani ama kuhusu jambo flani ambalo munafaa kulitimiza ama inafaa kufanyika mahali flani. Hivo unapata ya kuwa unaposikiza mtu kwa shuguli flani unamfanya mtu aweze kufurahi zaidi, unafanya mtu hawezi kujihisi kukuwa katika njia inayofaa. Hivyo maoni ni kitu mzuri kutoka kwa watu. Na maoni pia ni kitu ambacho inafaa uhakikishe kuwa inasikika kwa njia inayofaa, inafanyika kwa wakati pia mzuri, inafanyika kwa jinsi ambayo inapendeza. Hivyo basi, maoni kila wakati ni mzuri na maoni pia kila wakati huleta suluhusho njema. Sanasana unapata kuwa kunapokuwa na kukosana na watu mMaoni hutumika sanasana kuhakikisha kuwa jambo fulani lina jambo fulani linatatuliwa kwa wakati, linatatuliwa kwa uzuri, linatatuliwa kwa njia ambaye inafaa, inatatuliwa kwa njia ambayo haiwezi kumudhi mtu mwingine. Inatatuliwa kwa njia ambayo inafaa uhakikishe kuwa unapata suluhisho yenu kwa wakati unaofaa, jinsi unaofaa na pia katika maoni tunapopata neno la mwisho, unapata kuwa tuna kamilisha mambo yetu lwa furaha, unakamilisha kwa maelewano, unakamilisha kwa kuleta suluhisho na kuleta jambo fulani katika upande wetu ambao ni upande ambao tuna upenda. Hivyo maoni unafaa kuisikiza kwa njia ukamilifu na kwa njia ya kukua mtulifu na kwa hekima, namu.

Naam, kutokana na swali hili, jee, unapenda kusoma maoni mtandaoni. Naam, unapata kuwa, unapokuwa mtandaoni, sana sana unapata kuwa. Kuna jambo fulani imewekwa kwenye mtandao, na pia unapata kuwa wakati huu, watu wengi kuna majadiliano kuhusu jambo fulani. Namna nyingi unapata ya kuwa, kuna watu wameumia mahali, unapata ya kuwa kuna watu wanahitaji sapoti mahali unapata ya kuwa kuna watu wanahitaji maoni kuhusu kununua jambo kitu fulani ama kufanya jambo fulani hizi unapata ya kuwa sana sana maoni huleta suluhisho ya jambo fulani unapata pia kuna shida ambazo zimewekwa kwenye mtandaoni ambazo pia zinatuhusu sisi wenyewe hivyo basi unapata ya kuwa, mtu anapoweka jambo flani, mtandaoni ambayo inatusu. Unapata ya kuwa, tunaposoma maoni, unapata kuwa maoni hutusaidia sana, kutatua shughuli mingi. Hivyo unapata ya kuwa, mambo inakuwa rahisi sana kwa kuwa, ukisoma maoni, unapata ya kuwa kila mtu ako na wazo flani, kuhusu jambo fulani unapata kuwa kuna watu wakona wazo kuhusu jinsi ya kutatua suluhisho jambo hilo unapata ya kuwa wakati mwingi lazima kukuwe na suluhisho kuhusu jambo fulani naam unapata ya kuwa kila saa maoni huleta suluhisho hivi unapata kuwa ukienda mtandaoni sana sana hakikisha kuwa unasoma maoni hakikisha kuwa unaona jinsi ambavyo kila maoni imetolewa kila maoni imeandikwa ili uweze kupata yale maoni ambayo yanaweza kukusaidia zaidi. Unahakikisha kuwa inakusaidia pia na inakupa suluhisho kuhusu mambo fulani au vitu fulani. Hivyo, kukua na maoni ni kitu mzuri sana. Na pia, unapoingia ya mtandaoni, usione tu yale ambayo yameekwa kwenye mtandao. Hakikisha ya kuwa, unasoma maoni ya watu ujue jinsi ambavyo, watu wanahisi kuhusu jambo fulani. Unapata ya kuwa sana sana mtu anaweka neno kama kuna mwanasiasa mahali fulani, ameongea hivi, ako na wazo ya kutenda hili, ako ya jambo ya kutenda haya na haya na haya. Hivi unapata ya kuwa, kwa kuwa hukuwa hapo akisema hilo neno, unapata ya kuwa watu huleta maoni yao kuhusu neno hilo ambalo mwanasiasa huyo amepanga. Hivyo unapata ya kuwa, kuna watu watatoa maoni mbaya, kuna watu watatoa maoni mzuri hivyo unapata ya kuwa, maoni mzuri ikitolewa, hakikisha kuwa unatilia maanani maoni kama hiyo na pia kwa sababu mtandaoni, ina mambo mingi unapata ya kuwa maoni inaeza kuwa kwenye upande mzuri, maoni inaeza kuwa kwenye upande mbaya hivyo basi unapata ya kuwa, maoni inafaa itolewe katika kila wakati na pia maoni hutusaidia sana kupata suluhisho kuhusu jambo fulani hivyo kila wakati tunapofanya jambo tuhakikishe kuwa sana sana tunaona maoni ya watu wanasemaje ili tunapoleta suluhisho fulani tulete suluhisho hilo kwa njia inayofaa hivyo basi tuhakikishe kuwa tunasoma maoni mtandaoni kila wakati kwa kuwa itatusaidia na itatuletea suluhisho kuhusu jambo fulani.

Naam, kutokana na swali hili, niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Naam, unapata ya kuwa wakati mwingi, kama ni mvua ni msimu wa mvua, unapata ya kuwa shughuli nyingi sana wakati wa msimu wa mvua. Shughuli ya kwanza, wakati wa msimu wa mvua ni wakati ambao, ni wakati wa kupanda mimea yetu unapata sana sana watu wengi hutegemea shughuli za msimu wa mvua ili waanze mambo na upanzi unapata kuwa hapo kuanzia mwezi wa tatu ama mwezi wa pili unapata kuwa shughuli ya upanzi unaanza hizo masiku naam, wakati msimu wa mvua umeanza unapata ya kuwa msimu huu hutumiwa kuanza shughuli ya kupanda mbegu zetu kisha kuwa tunapanda mimea yetu kila wakati na kuhakikisha kuwa tunaongeza mimea yetu katika mashamba yetu hivyo unapata ya kuwa tunapotumia msimu huu vizuri kupanda mimea ya kila aina unapata ya kuwa tunapata mavuno mengi wakati wa kuvuna chakula zetu hivyo basi, tunapopanda chakula kama vile tunapopanda mhogo, tunapopanda mboga, tunapopanda mahindi. Unapata kuwa haya yote yanamea vizuri kila wakati na tunahakikisha kuwa chakula chetu kinakua vizuri. Nahakikisha kuwa chakula chetu tunaweza kukula wakati wa mavuno hivyo basi, msimu wa mvua ina shughuli mingi sana. Mambo ambayo mimi hushiriki wakati wa msimu wa mvua ni kupanda. Na pia unapata kuwa msimu wa mvua sana sana ni mzuri wakati wa kuvuna. Mimea kama vile muwa muwa unapovunwa wakati wa mvua ni mzuri kwa kuwa una kilo mingi na kwa hivyo unaposafirishwa kwenye kampuni za kutengeneza sukari unapata kuwa wanalipa kulingana na uzito wa muwa wako naam. Kwa swali hili, labda unaweza kuelezea kama unapenda mvua au la naam. Mvua ni kitu mzuri katika maisha yetu. Tunafaa tuwe na mvua kila wakati. Mvua ni mzuri kila siku kwa kuwa inaponyesha, tunafurahia sana. Na tunahakikisha kuwa tunatumia vizuri. Mvua niliyofurahia furahia zaidi ni mvua wa mwezi uliopita ambapo ni mwaka jana. Tulifurahia mvua zaidi kwa kuwa ilinyesha kwa masiku nyingi sana na tulifurahia zaidi. Na mpango ambayo ilibadilishwa na mvua ni wakati ambapo kuna siku nilikuwa nimepanga kwenda matembezi kiasi. Hivyo basi kulinyesha siku hiyo hivyo basi sikuweza tena kwenda kutembea kwa kuwa nilikuwa nimepangia kwenda matembezi yangu mahali fulani hivyo unapata kuwa ilinyesha sasa sikuenda tena. Unahisi nini wakati unasikia sauti ya mvua sauti ya mvua hunifurahisha sana mimi huhisi vizuri na huhisi kulala.

Naam, kutokana na swali hili, unahifadhi data yako wapi? Naam, sana sana unapata neno hili data inapatikana katika mambo ya mambo ya kompyuta. Unapata ambapo, simu rununu yetu ama simu yetu ni kompyuta, telefisheni ni kompyuta, nini ingine naam, hiyo hizo mbili ni kompyuta zetu ambazo tunatumia. Na katika kila kompyuta unapata ya kwa mba kuna mambo ambayo ya naitwa data. Data ni mkusanyiko wa vitu kama vile picha, video, sauti ambazo tunazirekodi. Ivi vitu vinafaa viwe na pali ambapo tunavihifadhi. Unapata ya kuwa data ikona jinsi ambavyo unahifadhi data zako. Unapata ya kuwa kuna chombo ambacho kinaitwa katika lugha ya kimombo hard drive. Unapata ya kuwa hii chombo kinatumiwa kuhifadi data zetu. Ama unapata zingine katika lugha ya kimombo unapata inaitwa kuna memory card, unapata inaitwa internal storage. Unapata inaitwa RAM ALafu ingine itwa ROM. Unapata yakuwa haya yote hutumiwa kuifadhi data zetu. Hivyo basi unapata yakuwa data zetu inapoifadhiwa vizuri. Unapata yakuwa itatusaidia. Na tunaweza kuvinuku baadae ama kuvitumia baadae ivo. Hivyo basi unapata ya kuwa tunapo ifadhi data zetu, unapata ya kuwa tunatumia data zetu wakati mwingine. Kama vile tunapo kuja kutoa data zetu, unapotaka kutumia mtu fulani mahali unapata ya kuwa tunatumia haya vyombo ambavyo tumevihifadhi data hizo katika kuvitoa na kutumia watu wengine pia. Hivyo basi unapata ya kuwa data zangu mara nyingi ambazo ni picha zangu. Mimi huifadhi picha zangu kwa simu yangu na pia katika kompyuta yangu. Kila data ambayo mimi nikonayo mimi naifadhi kila kitu changu kwenye simu yangu na katika kompyuta yangu. Hivyo basi unapata yakuwa ninapo ifadhi hizi zote unapata yakuwa nakuja kuzitumia badae na eza zitoa badae. Na eza onesha watu wengine badae. Hivyo basi unapata yakuwa itanisaidia sana. Kila wakati ya ambapo ni taitaji. Hivyo basi data ni mzuri kuhifadi. Kwa kuwa unapota kuja kutazama badae. Unapata kuwa itatusaidia na itakua raisi kuviona badae. Hivyo basi tunapo zihifadhi data zetu zinatusaidia na pia wakati huu kwanza katika msimu huu. Unapata ya kuwa data zetu zinaweza kaa kwa miaka mingi, miaka na mikaka. Na watoto wetu wanaweza kuziona vizuri sana. Hivyo data zetu ni ya maana sana kila wakati. Namu, tuifadhi data zetu na tuakikishe kuwa tunaziweka vizuri kila wakati. Sante.

Naam, kutokana na swali hili, je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia. La hasha, mimi kwa hakika siwezi kuishi bila teknolojia hata kwa siku moja. Unapata yakuwa, karibu teknolojia ni kila kitu saa hii duniani. Unapata teknolojia hutumiwa katika mashule yetu, teknolojia hutumiwa katika hospitali zetu, teknolojia hutumiwa katika ofisi zetu. Teknolojia pia hutumiwa katika kila mahali michezoni, darasani, hospitalini, serikalini. Unapata kuwa bila teknolojia hakuna jambo ambalo linaweza kutendeka vizuri. Hivyo basi unapata kuwa teknolojia nikitu cha maana sana katika jamii yetu. Kwanza kwa wakati huu sasa unapata ya kuwa unapo safiri unatumia teknolojia. Wakati mwingi wakati wa kusafiri unapata ya kuwa kuna wakati wa kulipa nauli. Sana sana wakati huu unapata ya kuwa nauli zetu sisi hulipa kupitia kwenye simu. Wakati huu unapata kuwa na pesa nikitungumu sana. Kubebana na pesa mkononi ningumu sana wakati huu. Hivyo basi, unapata ya kuwa, ukiwa na nauli kwenye simu, unapata ya kuwa, kazi yako inakua rahisi kila wakati. Hivyo basi, unapata ya kuwa, shughuli mingi wakati huu, zinafanyika kupitia kwenye teknolojia. Hivyo, tunapo fanya shughuli hizi zote, kupita kwenye teknolojia, unapata ya kuwa, hatuwezi kaa bila teknolojia. Unapo kuwa hospitalini, unapata kuwa mitambo mingi ya hospitalini ya kutibu wagonjwa, ya kueka data zetu za wagonjwa wote, za kutumiwa kulipia pesa za matibabu. Unapata ya kuwa kila kitu inatumia teknolojia wakati hu. Hivyo basi unapata kuwa shughuli mingi. Tunatumia katika teknolojia, kwenye teknolojia zinatumika hospitalini. Hivyo basi kukabila teknolojia ni kitungumu sana. Pia unapata kuwa mawasiliano yetu pamoja na wenzetu, ndugu zetu, marafiki zetu, familia zetu. Unapata ya kuwa wakati mwingi tunatumia teknolojia katika mawasiliano. Hivyo unapate yakuwa hatuwezi kaa bila teknolojia kwa kuwa bila teknolojia hatuwezi fanya shughuli zetu hatuwezi endeleza shughuli zetu vyema. Hivyo unapate hakuwa teknolojia inatumika kwa zaidi. Unapata yakuwa pia tunapo ishi pia nyumbani unapate yakuwa sana sana unapo pumzika, ungependa kufika mtandaoni, kufanya shughuli zako mtandaoni. Hivyo huwezi fanya shughuli zako mtandaoni bila kukuwa na teknolojia. Hivyo unapata ya kuwa teknolojia ni kitu cha maana sana kila wakati. Unahakikisha kuwa kazi yako, unaifanya vizuri, unaipanga vizuri kazi yako, kwa mbinu ya teknolojia na kuhakikisha kuwa shughuli zako ziko vyema. Hivyo basi kwangu binafsi siwezi ka bila teknolojia sana. Kwa kuwa teknolojia nikitu ya maana kwa kazi yangu zaidi. Hivyo basi lazima nikuwe na teknolojia yangu ili niweze kwendeleza shughuli zangu kwa njia inayofa. Naam.

Naam, kutokana na hili swali, je, unasoma gazeti. Naam, mimi kila wakati mimi husoma gazeti. Mimi hupenda kusoma gazeti sana kwa sababu gazeti inaripoti mingi, inataarifa kwa wingi, inamafunzo kwa wingi. Unapata ya kuwa taarifa yako, unapata ya kuwa, unapoendelea kusoma gazeti, unaendelea kupata maarifa kwa wingi. Hivyo basi, unapata ya kuwa wakati mwingi gazeti inaripoti kwa wingi, unapata ya kuwa gazeti inatufunza jinsi ambavyo dunia inaendelea, inatufunza jinsi ambavyo ya kufanya shughuli zetu kama kawaida. Inatufunza jinsi ambavyo tunafaa. Tufanya mashughuli zetu kama ukulima kuendesha biashara zetu. Hivyo basi unapata ya kuwa gazeti kila wakati unapata ya kuwa inatupa maarifa. Inatufunza jinsi ya kuanzisha biashara zetu. Inatufunza jinsi ya kufanya shughuli zetu kila wakati kwa kuwa tunapo fanya shughuli zetu. Tunaweza kufanikiwa katika kila jambo ambalo tunafanya. Mara kwa mara unapata ya kuwa shughuli inapo kuwa mingi. Unapata ya kuwa makazi inakuwa mingi. Hivyo basi unapata kwamba kila wakati kila mara kazi ni nyingi. Hivyo basi magazeti yetu. Ndiyo ambayo itatupa mkondo wakupata kazi hizo. Sana sana unapata ya kwamba kazi nyingi husambazwa magazetini ambapo unapata ya kuwa kuna makampuni ambazo zinaandika watu kwa wingi. Sana sana kampuni za serikali ni ambazo unapata ya kuwa Wanendo ananukuu kuhusu taarifa yao ambapo wanahitaji watu kazini. Hivyo unapata kuwa. Unapokuwa na gazeti lako, unapata kuwa. Unaenda tu kutafuta kazi yako katika magazeti. Na pia huko utapata kirahisi sana kwa kuwa ni rahisi kupata kazi hizo. Unapewa jinsi ya kuandikisha barua zako ili upate kazi hizo. Unapata pia kuwa, gazeti ni mzuri kwa kuwa, inatuonesha kuhusu taarifa ambazo tunahitaji. Sana sana mimi hupenda mpira, hivyo basi unapata kuwa. Sana sana mimi hutumia gazeti sana sana ya mwa na spoti. Gazeti hilo hunifunza kuhusu, jinsi ambavyo mpira unaendelea. Hivyo basi unapata ya kuwa, unapopata ripoti kuhusu jinsi, kazi ya mpira inaendelea unapata ya kwamba mambo yako inakua mzuri, mambo yako inanyoka vizuri, shughuli zako inaendelea vizuri kila wakati. Hivyo basi unapata ya kuwa, tunabaki, tukiwa tunapata ripoti zetu sana sana katika mashughuli zetu za mpira. Hivyo mimi hupenda kusoma gazeti, mimi hupenda gazeti sana kila mara na pia mimi husoma gazeti kila wakati. Hivyo basi gazeti ni mzuri na hutufunza zaidi.

Naam, kutokana na swali hili, unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Naam, unapata ya kwamba vitabu inakuja katika aina mingi sana. Unapata ya kwamba vitabu kwa wingi vinakuja na kila ripoti ambayo unahitaji. Kuna vitabu vya hesabu, kuna vitabu vya historia, kuna vitabu vya sayansi, kuna vitabu vya mafunzo kuhusu ukulima. Kuna vitabu vya teknolojia. Kuna vitabu vya biyashara. Hivyo basi unapata ya kwamba kila kitabu ina kazi yake spesheli. Unapata ya kwamba vitabu vya biashara hufunza jinsi ya kuendesha biashara zako. Vitabu vya teknolojia hufunza jinsi ya kutumia teknolojia. Vitabu vya hesabu hufunza jinsi ya kufanya hesabu zako. Vitabu vya historia hufunza jinsi historia ilivyo kuwa vitabu vya ukulima. Vina tufunza jinsi ukulima huendelea. Hivi unapata ya kwamba kila wakati. Unapoendelea na kusoma vitabu. Unaendelea kujifunza mingi. Hivi unapate ya kuamba hivi vitabu, kila kitabu inakuja na kazi yake, kila mara unapata ya kwamba kila kitabu hukuja na jinsi ya kufanya jambo fulani. Hivyo basi, mimi sana sana mimi hupenda vitabu vya teknolojia, vitabu vya historia na vitabu vya hali ya hewa ama hali ya anga, yaani geografia katika lugha ya kimombo. Katika teknolojia, mimi napenda sana mambo na teknolojia. Napenda kutumia simu, napenda kutumia kompyuta, napenda kutumia televisheni. Hivyo, unapojifunza kuhusu mtandao jinsi ya kukaa kwenye mtandao. Jinsi ya kufanya shughuli zako mtandaoni unapata yakuwa una jifunza mengi sana kuhusu teknolojia. Jinsi ya kutumia kompyuta kwa kuwa sio kila mtu anayejua kutumia kompyuta vizuri. Hivyo unapata ya kwamba teknolojia ikiwa juu kazi yako inaenda juu. Hivyo basi mimi jupenda teknolojia, mimi upenda shughuli zangu kuhakikisha kwamba shughuli zangu zinafanyika poa. Ukipata katika vitabu vya historia. Unapata ya kwamba vitabu hivi hutufunza pahali ambapo tulitoka na pahali ambapo tunaweza enda. Unapata ya kwamba inatufunza jinsi mababu zetu walivopigania uhuru wao uhuru wa inchi ambao sisi sasa tunafurahia unapata ya kwamba amani ambaye tukonayo wakati huu sasa. Mababu zetu walipigania ili tuweze kupata amani, tuweze kupata kuishi kwa pamoja. Tuweze kupata serikali mpya ambao ni serikali unaofaa. Tuweze kujiongoza wenyewe kama wa Afrika. Hivi unapata ya kwamba vitabu vya historia vinatufunza mengi kuhusu yale yaliuotukia kitambo, vita vya kitambo. Pia vitabu vinavyofunza hali ya hanga, hali ya hewa, hali ya nchi, hali ya ardhi unapata ya kwamba vinatufunza kuhusu vitu vyote vinavyopatikana ardhini vinavyopatikana juu ya ardhi pia vinatufunza mengi. Naam, napenda kusoma vitabu vivyo hivyo tatu asante.

Naam, kutokana na swali hili, kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi. Naam, unapata ya kwamba kila mara unapoamka asubuhi, unapata ya kwamba unaamka sana sana kama umechoka, unaamka sana sana kama unahisi kuendelea na usingizi. Unapata ya kwamba unapoamka asubuhi unaamka kama uko na hamu pia ya kuanza siku ingawa wakati mwingine unapata ya kwamba hamu ya kuanza siku wakati mwingine hukua mgumu sana. Hivyo unapata ya kwamba kila saa shughuli inapokuwa mingi unapata ya kwamba unachoka sana wakati mwingine unapata ya kwamba unaamka asubuhi ukiwa na njaa. Hivyo unapata ya kwamba, mimi sana sana kinywaji nachopenda asubuhi napenda chai. Unapata ya kwamba, unapokunywa chai asubuhi, kinywaji hii hutusaidia kwa siku yetu vyema. Unapata ya kwamba, tunapoanza siku yetu vizuri, shughuli zetu inaendelea vizuri, tunafanya kazi yetu kwa uzuri kila mara na kila wakati. Hivi unapata ya kwamba, kazi zetu zinapoendelea vizuri, unapata ya kwamba, ni juu ya chai ambayo tumekunywa asubuhi. Sana sana mimi mwenyewe, ninapo kunywa chai asubuhi, inanifurahisha sana, inanipea uwezo wa kuanza siku kwa njia inayofaa. Unapata ya kwamba, chai sana sana hutoshibisha kila mara. Unapata kwamba, unapokunywa chai asubuhi, unahisi vizuri, unahisi mambo yakiwa mazuri. Unaanza siku yako, ukiwa na furaha, unaanza siku yako, ukiwa na hamu ya kuanza siku vizuri. Hivyo unapata ya kwamba, shughuli inapofanyika vizuri, unapata ya kwamba, kazi yako inaendelea vizuri. Kazi ni mzuri, inapoanza vizuri, asubuhi baada ya kunywa chai vizuri. Hivyo basi, shughuli mingi hutegemea kukua na hamu na kukua na furaha kukaa bila njaa ili unapoanza siku yako, huanza siku yako vizuri. Unapata ya kwamba kila mara shughuli ni nyingi, makazi ni mengi, unapata kwamba inafaa ujikaze katika shughuli, katika kila jambo ambalo tunafanya. Hivyo basi tuweze kupenda chai kwa kuwa chai pia inatupa nguvu. Tunapokuwa na nguvu unapata ya kwamba tunafanya kazi zetu kwa njia inayofaa. Sana sana nguvu ambayo tunahitaji wakati tunahitaji kinywaji kila asubuhi ni nguvu ambayo inatusaidia kukamilisha majukumu yetu kuendesha shughuli zetu. Kuhakikisha kwamba kazi zetu zinasonga kwa njia inayofaa. Kazi yetu tunazitumia vizuri. Tunahakikisha kwamba kazi zote ambazo tunafaa tufanye inafanyika kwa njia inayofaa. Hivyo unapata ya kwamba kila wakati ninapokunywa chai asubuhi mimi huhisi vizuri. Sana sana ninapokunywa chai kwa ugali asubuhi unapata ya kwamba chakula hizi mbili zinatupa nguvu na zinatuwezesha kuanza siku yetu kwa njia inayofaa. Naam, mimi napenda chai zaidi, napenda kukunywa chai sana.

Naam, kutokana na swali hili, jee, unapenda kutumia kujaribu teknolojia mpya? Naam. Kwangu binafsi, unapata yakwamba, mimi napenda teknolojia mpya kwa zaidi sana. Teknolojia ni njia mwafaka ambao umeweza kuendesha nchi yetu na dunia kwa jumla. Katika enzi za sahii sana sana kuliko enzi za kitambo ya mababu na mababu wa mababu zetu. Wapata yakwamba teknolojia hukua vizuri kila siku teknolojia hukua. Unapata yakwamba siku inapopita siku zinapoenda. Unapata ya kwamba teknolojia inaendelea kuongezeka. Vitu vinaendelea kuongezeka. Shughuli zinaendelea kuongezeka. Kila mara unapata yakwamba unapolala ama ukilala unapoamka unapata kwamba kuna jambo ambalo limeongezeka mahali katika teknolojia. Hivyo unapata yakwamba teknolojia hukua kila siku, naam. Unapata yakwamba kila jambo ambalo limeweza kuletea teknolojia kuongezeka sana sana unapata jambo kama vile kukuwa na kompyuta kwa wingi, kukuwa na rununu kwa wingi, kuongeza mambo na televisheni kwa wingi. Unapata yakwamba teknolojia imeongezeka kwa idadi kubwa sana na unapata yakwamba mtandao umepata kukuwa na watu wengi zaidi ambao kila wakati unapata yakwamba teknolojia inaongezeka kwa kuwa watu wanapoendelea kutumia mtandao unapata yakwamba vitu mingi inaongezwa katika teknolojia. Unapata yakwamba teknolojia kwa kimombo ikitwa Artificial Intelligence. Unapata yakwamba imeweza kufunzwa shughuli mingi sana. Kwa kuwa kila wakati watu wanapotumia mtandao unapata yakwamba teknolojia yetu inaendelea kuongezwa unapata yakwamba kuna teknolojia katika kila mahali, unapati yakwamba hospitalini kuna teknolojia, shuleni kuna teknolojia, nyumbani kuna teknolojia, wakati wakusafiri kuna teknolojia, mashule zetu kuna teknolojia. Hivyo unapata yakwamba teknolojia imekua sana. Kwanza katika enzi zetu za sahii unapata yakwamba teknolojia inaguza kila kitu katika nchi ya sahii. Unapata yakwamba unapofanya jambo poa ili uweze kupata kitu mzuri katika teknolojia unapata yakwamba shughuli inakuwa sawa. Shughuli inakuwa mingi na inafanyika kwa njia inayofaa. Hivyo unapata yakwamba mimi binafsi mimi napenda teknolojia ya sahii na napenda kujaribu na kutumia teknolojia ya sahii kwa kuwa teknolojia ya sahii iko katika njia ambayo inafaa. Unapata ya kwamba shughuli zimeongezeka biashara imeongezeka jinsi ya matibabu imeongezeka. Unapata yakwamba shughuli ni nyingi sana na pia teknolojia imetusaidia kukaba mambo na kutopata ajira. Hivyo teknolojia ya sa hii ni mzuri sana na inatusaidia zaidi.

Namu, kutokana na swali hili, unafanya nini wakati wa baridi kali? Namu, unapata ya kwamba sana sana, kuna wakati ambapo ni baridi zaidi, ama kuna wakati ambapo kuna joto zaidi, ama kuna wakati ambapo kila kitu inafanyika vizuri, sio joto, sio baridi. Unapata ya kwamba wakati huu ni wakati ambapo unaamuka unaamua ni nini ambalo utafanya. Kulingana na swali hili unafanya nini wakati wa baridi kali. Mimi binafsi unapati ya kwamba inapokuwa baridi zaidi unapata ya kwamba mimi kwanza mi huwakikisha kuwa nimevalia nguo mzito. Unapata kwamba sana sana baridi kali inatendeka huku upande wa nchi za kasikazini ambapo kuna barafu. Hivyo unapata kwamba wakati wa baridi kali mara kitu cha kwanza ni kuvaa nguo ambayo inakushikilia vizuri kutokana na mvua kutokana na baridi sana. Unapata kwamba wakati mwingi baridi ukiongezeka ama kukuwa kali mwili hauwezi kukaa vizuri. Hivyo unapata kuna watoto wakuwa wagonjwa. Pia unapata kwamba baridi ikiwa kali unashikwa na pneumonia ambapo utakua mgonjwa. Na unapata kwamba pia wakati wa baridi kali hakuna uwezi fanya shuguli mingi kwa kuwa baridi iko kali. Naamu, unapata ya kwamba, baridi inapokuwa kali, unahakikisha kwamba, unavaa nguo mzito ambaye itakusaidia kuhisi vizuri, unaakikisha kwamba, unapofanya kila shuguli yako katika baridi kali, hakikisha kwamba, huko penye ni kuzuri, huko penye akuna mambo, hakikisha kwamba kila kitu iko sawa, naamu, baridi inapokuwa kali, mambo haifanyiki vizuri. Makazi zinasimama kwa kuwa unapoendelea kufanya shuguli fulani unapata ya kwamba Naam. Shuguli ni nyingi. Lakini hali ya anga si kuzuri. Hivyo unapata ya kwamba hali ya anga kuzuri. Unapata ya kwamba shuguli inapo uwa mengi shuguli inapo kwa mengi mambo hukuwa mingi pia. Hivyo basi tunapoendelea kuhisha hapa duniani tuakikishe kwamba kila shuguli, kila jambo ambalo inatendeka, inafanyika kwa njia inayofaa. Napokuwa baridi, tuakikishe kuwa tuko na nguo mzito na tunaakikisha kuwa tuko sawa kila mara. Hivyo, baridi inapokuwa kali, mambo mengi inasimama sana. Kama makazi, unapata ya kwamba, haiwezi endelea vizuri. Hivyo basi, kunapokuwa na baridi kali, shuguli mingi husitishwa kwa kuwa mambo haiko mzuri maali inapokuwa kali ni wakati ambapo unafa upumizike kwa nyumba na ukae vizuri na uwakikishe kuwa uko sawa naam ni hiyo.